Mimi napenda kukula mboga aina ya kienyeji kama vile managu terere na sukuma wiki hizi mboga ni nzuri sana kwa mwili zinafanya mwili wangu uwe nyororo mzuri na ngozi yangu iwe nyororo sana huwa zinaongeza damu kwa mwili. Hakuna siku utataka kuongezwa damu sababu mboga zinasaidia sana kuinua kiwango cha damu yako. Kwa hivyo, ndio maana mimi napenda mboga sana sana. Hata nikikulia na chakula kingine. Mboga zinakuwa nyingi kuliko ugali ama wali. Ndio maana mimi napenda mboga sana sababu kuna baadhi inagusa mwili wangu. Tumbo inakuwa sawa kabisa mara nyingi. Hakuna siku nitaharisha ama iwe ngumu. Kwa hivo mboga ni kitu mzuri ya kukula ili inufaishe mwili wako.